Huwa sishiriki sana katika kushabikia mchezo wa mpira wa vikapu lakini najua James na Kevin Durant naam hawa wawili ndio ambao nimesikia wanachezo vizuri. Sijui kuhusu mpira wa kikapu sana sana. Mi hushabikia mpira wa kandanda naam najua tu mpira wakandanda sana sana lakini mpira wa kikapu la sijui watu wengi huko. Lakini najua tu James na Kevin Durant. Ni wachezaji wazuri.

Nikiwa shule ya sekondari nakumbuka walimu wengi, lakini nakumbuka sana sana namkumbuka mr ngeno kwa kuwa alikuwa na madharau unajua wale walimu ambao wanathatmini wala ambao wanapita sana. Alafu wa wengine mnaonyeshowamadharau ni kama nyinyi wote ule mwenye natangulia darasani ainue mkono, alafu ya mimi pia inue mkono. Alikuwa anachagua yule mwingine si mimi Kwa kuwa naona mimi ni mjinga sina uwezo wakujibu vizuri Naamu nakumbuka mistangenu halikuwa tu Haasi kupenda yotabia yake atakama mtu ni mjinga aelewi kama ule mwingine hufai kumfanyia hivo na ufaa kumfunza pia amekuja shule kusoma Naamu nakumbuka tu mistangenu kwa yotabia.